Ninapunguza matumizi ya plastiki, kwa kuzingatia mtindo wa maisha unaojali mazingira. Ambapo nachagua kutumia mifuko ya vitambaa, ninapoenda kununua, kubeba chupa na vikombe vinavyotumika tena na kuepuka kabisa plastiki za matumizi ya mara moja kama vile mirija, vijiko na sahani. Pia, ninahitaji kununua bidhaa zenye vifungashio, vinavyoweza kurejelewa, kutenganisha taka nyumbani, ili plastiki iweze kurejelewa. Kwa uraisi. Na kuwamasisha watu wanaonizunguka wafanye vivyo hivyo. Kwa sababu, hata mabadiliko madogo kila siku yanaweza kuleta tofauti kubwa katika kulinda mazingira.

Mara nyingi napendelea kutumia wifi kwa sababu ni thabiti zaidi inakasi nzuri na huniruhusu kutumia interneti bila kuwa na wasiwasi wakuishiwa na data haraka. Hata ninapotazama video kupakua mafaili au kufanya kazi mtandaoni, nikiwa nyumbani au kazini, wifi unirahisishia kuunganisha vifaa vingi kwa wakati mmoja. Hata hivyo, ninapotoka nje au kusafiri, ulazimika kutumia data ya simu kwa sababu inanipa uhuru wa kuendelea kuwa mtandaoni popote. Ingawa ujaribu kuitumia kwa uangalifu ili kuepuka garama kubwa.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu unipeleka kwenye ulimwengu wa fikra na mshangao. Zinachochea, ubunifu na kunifanya nifkirie zaidi ya mipaka ya kawaida ya maisha. Adithi hizi, iwe ni za miujiza, viumbe wa ajabu au matukio yasiyo elezeka hunivutia kwa kuwa zinachanganya hofu kidogo, msisimuko na hekima flani ya maisha. Pia, hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti na kunifanya nijiulize maswali mengi kuhusu uwezekano, imani na siri zilizopo katika maisha.

Wikendi zangu huwa ni muda wakupumzika na kujijenga upya. Mara nyingi uanza kwa kushughulikia mambo madogo niliyoshindwa kuyamaliza wiki mzima. Kisha utenga muda wakufanya shugli zinazo furahisha kama kusikiliza mziki, kusoma au kutazama filamu. Pia, napenda kutumia muda na familia au marafiki, iwe ni kazi au mazungumzo, matembezi au chakula, chapa moja, wikendi hunipa nafasi ya kutafakari, kupanga wiki ijayo na kurejesha nguvu ili nianze majukumu ya kazi, nikiwa na ari mpya.

Ninahifadhi data yangu kwa njia zaidi ya moja. Ili iwe salama. Kwa mfano, huifadhi faili muhimu kwenye hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive na pia huwa na nakala ya zaidi au ya ziada kwenye kifaa cha nje kama flash au disk. Njia hii hunisaidia kuepuka kupoteza taarifa endapo kifaa changu kitaharibika au kitapotea. Na pili, hunifurahishia kufikia data yangu popote nikiwa na interneti. Zaidi ya hapo hupanga mafaili kwa majina na folder maalum ili yawe rahisi kuyapata na kuyaweka salama kwa muda mrefu.

Nashugulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na kusikiliza kwa makini, mahitaji yao kwanza, huwa nawapa nafasi ya kueleza changamoto zao bila kuwakatiza, kisha utafuta suluhisho linalofaa kwa haraka na kwa uazi. Pia huhakikisha na wajulisha hatua ninazochukua kuwajibu kwa lugha rahisi na ya kirafiki na kufuatilia ili kuwakikisha wameridhika. Kwa sababu, huduma nzuri hujenga huaminifu na mahusiano ya muda mrefu.

Mimi ni mtu wa kuwai kwa sababu ninaamini mda ni rasilimali muhimu sana. Huwa napanga shugli zangu mapema naweka mda wa ziada ili kukabiliana na changamoto zizisotarajiwa kama foleni au mabadiliko ya ratiba. Kuwai hunipa utulivu wa akili huniruhusu kujiandaa vizuri kabla ya kazi au miadi kuanza. Na pia huonyesha heshima kwa watu wengine na majukumu yao. Kwa kufanya hivyo, ninafanya kazi kwa umakini zaidi na kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na kuchelewa.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu, kwa sababu ni raisi na inaokoa muda. Kupitia simu na weza kuagiza bidhaa mtandaoni, kulipa kwa njia za kijiditali kama Mpesa, na kulinganisha bei bila kuhangaika kuenda sokoni. Pia hunipa urahisi wa kufuatilia oda zangu na kupata ofa mbali mbali. Jambo linalonifanya ununuzi uwe wa haraka na wenye ufanisi zaidi.

Ninaweka utaratibu wakulea nywele zangu kwa kuzingatia aina yake na mahitaji yake. Kwa kawaida huosha nywele mara moja hadi mbili kwa wiki ili kuondoa uchafu bila kuzipokonya mafuta ya asili. Baada ya kuosha hupaka mafuta au krimu maalum ili kuzilainisha na kuzuia kukauka au kukatika pia hujaribu kuepuka matumizi ya kemikali kali na joto kali mara kwa mara. Na wakati mwingine huzipa mapumziko kwa kuzifunga au kuziacha zipumue. Kwa sababu kulea nywele vizuri husaidia ziwe na afya nguvu na mwonekano mzuri.

Napumzika kwa kuchagua njia zinazonisaidia kutuliza akili na mwili. Mara nyingi husikiliza muziki laini, kuchukua pumzi ndefu au kukaa kimya kwa muda ili kuondoa mawazo mengi. Wakati mwingine hufanya matembezi mafupi, kutazama filamu au kusoma kitu ninachokipenda, njia hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kurejesha nguvu na kunipa utulivu unaonisaidia kuendelea na shughuli zangu za umakini zaidi.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kubadilisha mazingira. Huwa nachagua filamu ninazozipenda au zilizopendekezwa na marafiki na mara nyingi huifanya liwe tukio maalumu la kujistarehesha. Kama kwenda na rafiki au mwanafamilia, mazingira ya sinema, skrini kubwa na sauti nzuri hunifanya nijisikie, nimezama kabisa kwenye hadithi ya filamu, jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wangu wa mapumziko kikamilifu.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuchagua nenosiri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama maalumu. Ili liwe gumu kubashiri pia hutumia nenosiri tofauti kama akaunti tofauti badala ya kurudi moja na ikiwezekana uwashwa, uthibitisho wa wa hatuwa mbili kwa usalama zaidi. Zaidi ya hapo, sielezi na nosiri langu kwa mtu yeyote na hulibadilisha mara kwa mara hasa ninapo hisi kuna hatari ya usalama.

Napendelea kitanda kizuri cha kati, yaani si kigumu sana wala laini sana. Kwa sababu hunipa msaada mzuri wa mgongo na pia hunifanya nijisikie nimestarehe. Kitanda cha aina hii husaidia mwili kupumzika vizuri, kupunguza maumivu ya mgongo au shingo na kunifanya nipate usingizi mzuri na wa kutosha.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba subira, unyenyekevu na kujifunza kila siku vina nguvu kubwa kuliko haraka na kiburi. Nimegundua kuwa mambo mengi mazuri huchukua muda, makosa ni sehemu ya kujifunza. Na kuwaheshimu wengine hujenga amani na mafanikio ya kudumu.

Napendelea kuwasiliana kwa njia zinazoleta uelewano na ukaribu. Mazungumzo ya ana kwa ana hunipa nafasi ya kusoma hisia na lugha ya mwili. Jambo linalosaidia kuelewa ujumbe vizuri zaidi. Pia napenda mawasiliano ya maandishi kama ujumbe au baruapepe kwa sababu huniruhusu kufikiri kabla ya kujibu na kueleza mawazo kwa uwazi. Zaidi ya hapo, hujitahidi kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali pale inapohitajika, na kuwasiliana kwa heshima kwa sababu mawasiliano mazuri hujenga mahusiano, imara na kuepuka kutoelewana.

Chumba changu cha kulala ni tulivu na chenye mpangilio mzuri. Kikiwa na mwanga wa kati, unaotoa hali ya utulivu. Kina kitanda kizuri chenye mashuka safi, rangi za kuta zisizochosha macho na mapambo machache ili kisionekane kimejaa. Pia huwa nahakikisha kuna hewa ya kutosha na mazingira safi kwa sababu chumba changu cha kulala ni pahali pa kupumzika kutafakari na kurejesha nguvu baada ya siku ndefu.